Napenda wanyama wa aina mbalimbali, lakini zaidi napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu ya ukaribu wao na binadamu. Kwanza kabisa napenda sana mbwa. Mbwa ni mnyama mwaminifu, mwenye upendo na wanaojali sana wenzao. Wanapenda kucheza, kulinda na kuwa karibu na watu. Jambo linalowafanya wawe marafiki wazuri. Uaminifu wao hunigusa sana na hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha. Pia napenda paka kwa sababu paka ni mnyama mtulivu na mwenye akili. Paka wanajua kujitegemea lakini pia huonyesha upendo wao kwa njia ya kipekee. Utulivu wao hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie amani ninapokuwa karibu nao. Zaidi ya hapo, napenda wanyama wa asili kama ndege au sungura. Ndege hunivutia kwa rangi zao nzuri na sauti zao za kuvutia. Huku, sungura hunipendeza kwa upole na tabia yao ya utulivu. Kwangu, kwangu kuna leta furaha na utulivu kwa moyo. Kwa ujumla, napenda wanyama kwa sababu hunifundisha upendo, subira na uwajibikaji. Wanyama huleta furaha, hunipunguzia upweke na hufanya maisha yangu yawe na rangi zaidi. Kwa kifupi, napenda zaidi mbwa, paka na wanyama watulivu wa asili kwa sababu ya upendo wao, tabia zao nzuri na mchango wao katika furaha ya binadamu.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi, ya heshima na yenye kuelewana kwa sababu mawasiliano mazuri ndio msingi wa mahusiano bora. Kwanza kabisa, napenda mawasiliano ya ana kwa ana, pale inapowezekana. Njia hii hunipa nafasi ya kuona hisia za watu, lugha ya mwili na sauti. Jambo linalonisaidia kuelewa ujumbe vizuri zaidi. Mawasiliano ya ana kwa ana hujenga uaminifu na ukaribu kwa haraka. Hata hivyo, katika hali ambako hatuwezi kukutana moja kwa moja napenda kutumia simu au ujumbe wa maandishi. Simu ni nzuri na kwa mawasiliano ya haraka au maswala yanayohitaji maelekezo ya aina ya kina kwa wakati mfupi. Ujumbe wa maandishi au barua pepe hunifaa pale ninapotaka kutoa taarifa iliyoandikwa vizuri au kumbukumbu ya mazungumzo. Jambo muhimu kwangu katika mawasiliano ni kusikiliza kwa makini. Napenda kuwapa watu nafasi ya kuelezo mawazo yao kikamilifu bila kuwakatiza. Kusikiliza hunisaidia kujibu au kuelewa na heshima na hufanya mtu ajisikie kuthaminiwa. Pia napenda kuwasiliana na kwa uaminifu na ukweli. Lakini kwa upole. Ninaamini kusema ukweli ni muhimu. Lakini namna ya kusema ndiyo hufanya ujumbe upelekwe vizuri au vibaya. Kwa kifupi, napenda kuwasiliana kwa uwazi, heshima, kusikiliza kwa makini na kutumia njia inayofaa kulingana na hali ili kujenga maelewano na mahusiano mazuri na watu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkono. Simu ya mkono ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu hutumika kwa mawasiliano, kazi na kupata taarifa. Kupitia simu na weza kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kwa urahisi, kupata ujumbe na mitandao ya kijamii. Hii unifanya niwe karibu na watu hata kama tuko mbali. Pia, simu unisaidia katika kazi na masomo. Naweza kuangalia barua pepe, kuandika taarifa, kutafuta maarifa mtandaoni na kutumia programu mbali mbali zinazo zinazo ra hisisha kazi. Kwa muda mfupi tu, naweza kupata taarifa muhimu kutoka sehemu yoyote. Zaidi na hayo, simu ya mkono hunisaidia katika kupanga maisha ya kila siku. Ninaweza kuweka vikumbusho, ratiba na malengo ya siku pia. Pia hutumika katika ramani, kamera na vifaavya burudani kama kuskileza muziki au kusoma. Kwa kifupi, simu ya mkono ni kifaa muhimu sana kwangu na kwa sababu inanirahisisha mawasikiliano, kazi, mipango ya maisha na burudani. Kiasi kwamba, ni vigumu kufikiria maisha bila ku kifaa hiki.

Nitafurahia kwelezea shuguli zangu za wikendi, kwa sababu wikendi ni muda muhimu sana wakupumzika na kujipanga upya. Kwa kawaida, jumamosi huwa siku ya kufanya mambo ambayo siku ya kazi huwa sipati muda wa kufanya. Asubuhi, napenda kuamka taratibu, kisha kufanya usafi wa nyumba na kupanga vitu vyangu. Badaye mara nyingi mimi hutoka nje kidogo labda kuenda sokoni, kutembea au kukutana na marafiki kwa kunywa kahawa au chai wakati mwingine hutumia jumamosi kufanya shughuli za kujijenga kama kusoma, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Jumapili maranyingi huwa siku ya utulivu zaidi. Huwa napenda kuitumia kwa kupumzika, kutafakari na kuwa karibu na familia. Ikiwa kuna nafasi naweza kwenda kanisani au kukaa nyumbani ni kifurahia mazingira ya utulivu. Pia ni siku nzuri ya kujiandaa kwa wiki mpya na kupanga ratiba na malengo. Mambo ya kawaida ninayofanya wikendi ni kama kutembea kwa miguu, kuzungumza na marafiki, kusikiliza muziki na kupika chakula ninachokipenda shughuli hizi hunisaidia kuondo a msongo wa mawazo ulio kusanyika wiki mzima. Wikendi mara nyingi najisikia vizuri ni kiwa na familia au marafiki wakaribu. Kwa sababu muda huo huimarisha mahusiano na kuleta furaha hata hivyo, wakati mwingine hupenda kuwa pekee yangu ili nipate muda wakujitambua na kupumzika akili. Kwa ujuma, wikendi kwangu ni mchanganyiko wa kupumzika na kufanya shughuli chache zenye maana. Sipendi kujiweka kwenye haraka nyingi. Napenda utulivu, furaha na maandalizi mazuri ya kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na motisha.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuendelesha majukumu kwa ufanisi. Kuelewa hisia za wengine na kushughulikia changamoto za kwa hekima. Kwanza ningependa kuwa na uwezo wa kupanga na kusimamia muda vizuri. Ili nifanye kazi zote kwa ubora bila msongo wa mawazo. Hii ingenisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati na pia kuondoa shinikizo za kazi nyingi. Ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa hisia na mahitaji ya wengine. Hii ingenisaidia kujenga mahusiano bora na wenzangu, familia na marafiki. Na pia kushirikiana na kwa ushirikiano zaidi, kazini na jamii. Zaidi ya hapo, ningependa kuwa na uwezo wa kushughulikia changamoto pa hekima. Hii ni pamoja na kuchambua matatizo, kutafuta suluhisho zuri na kufanya maamuzi sahihi katika hata katika hali ngumu au za msongo. Ukweli huu ungeifanya niwe kiongozi bora na mtu anayeweza kuleta suluhisho badala ya matatizo. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka teknolojia na study mpya. Kwa sababu dunia inabadilika kila wakati na na kujifunza mapema kunanisaidia kuendana na mendeleo ya kisasa. Kwa kifupi, uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kusimamia muda, kuelewa hisia za wengine, kushughulikia changamoto kwa hekima, na kujifunza haraka. Yote yakiwa ni msingi wa mafanikio binafsi na kitaalum.

Ndio, napenda kula popcorn na ni moja ya vitafuno ninavyofurahia sana hasa wakati wa kupumzika. Napenda popcorn kwa sababu ni nyepesi, tamu na ni rahisi sana kula. Ina ladha nzuri na inafanya nijisikie huru kuifurahia bila kuhisi uzito tumboni. Popcorn pia ni nzuri kwa sababu inaweza kuandaliwa kwa njia mbali mbali. Inaweza kulwa na kwa chumvi, siagi au hata ya sukari. Kulingana na ladha ninayoitamani wakati huo. Mara nyingi, napenda kula popcorn wakati wa kutazama filamu, kusikiliza muziki au kupumzika jioni. Inafanya muda wa burudani uwe mzuri zaidi na wenye raha. Wakati mwingine pia naweza ila popcorn nikiwa na marafiki au familia. Jambo linalofanya iwe sehemu ya kushirikiana na kufurahia muda pamoja. Sababu nyingine inayofanya nipende popcorn ni kwamba ni rahisi kupatikana na kuandaa. Haichukui muda mwingi kuandaa na inaweza kupikwa nyumbani au kununuliwa tayari. Pia ilikuwa kwa kiasi. Popcorn inaweza kuwa chaguo zuri kiafya kwa sababu ina nyuzinyuzi na haina makuta mengi kama vitafuno vingine. Ninapokula popcorn nahisi furaha na utulivu. Hasa ninapokua katika mazingira ya kupumzika. Ni kitu kidogo kinachoongeza ladha ya wakati wa burudani na kunifanya nijisikie vizuri. Kwa kifupi, napenda kula popcorn kwa sababu ni ladha nzuri, ni rahisi, inafaa kwa burudani na hunipa hisia za furaha na mapumziko.

Kuna mambo mengi yanayo nifanya nifurahi sana, lakini hasa ni mahusiano mazuri, mafanikio madogo ya kila siku na amani ya ndani. Kwanza, kinachoni furahisha zaidi ni kuwa na watu ninaowapenda karibu nami kuwa na familia, marafiki, au hata watu ninao elewana nae hunipa furaha ya kweli kucheka pamoja, kuzungumza, au hata kukaa kimya na mtu ninae mjali hunifanya nijiskie salama na kuthaminiwa. Pili, kufanikiwa katika jambo fulani, hata kama ni dogo, hunipa furaha kubwa, kukamilisha kazi nilivyo panga, kufikia lengo au kujifunza kitu kipya, hunifanya nijisikie mwenye uwezo na mwenye thamani. Mafanikio haya hunipa motisha ya kuendelea kujitahidi zaidi. Pia, pia, hunifurahisha sana kupata amani ya akili. Wakati nikiwa mtulivu, bila msongo wa mawazo, nikifurahia muda wangu au mazingira ya yanayoni zunguka nahisi furaha ya ndani isiyohitaji vitu vingi. Kusikiliza mzuiki ninaoupenda, kutembea au kupumzika kimya kimya, huchangia furaha hii. Zaidi ya hayo husaidia wengine kunifanya nijisikie furaha ya peke. Kujua kuwa nimechangia kwa njia yoyote ili katika kumfurahisha au kumsaidia mtu mwingine hunipa kuridhika moyoni. Kwa kifupi, kinachonifanya kufurahi sana ni upendo wa watu, mafanikio, amani ya ndani na kusaidia wengine ambao nambayo hunifanya nihisi maisha yao yanamana na thamani.

Mkate wa aina ninaoupenda sana zaidi ni mkate wangano. Ingawa pia napenda mkate mweupe wakawaida kulingana na wakati na mazingira. Napenda mkate wangano kwa sababu unaladha ya asili na pia unaaminika kuwa na afya zaidi. Unanipa nguvu ya kudumu na unifanya nijiskie ni meshiba kwa muda mrefu. Mara nyingi, napenda kula mkate huu wakati wakiamsha kinywa nikiuambatanisha na chai, maziwa au kahawa. Wakati mwingine, naupaka siyagi ya karanga, asali au parachichi. Jambo linaloongeza ladha na kufanya mlo uwe kamili zaidi. Hata hivyo, mkate mweupe pia unanafasi yake. Napata mkate mweupe hasa unapokuwa mpia na laini. Ukiwa na harufu nzuri ni mzuri sana kwa sandwich hasa ukiwa na mayai, nyama au jamu. Mkate huu unikumbusha nyakati wa utotoni ambapo mara nyingi ulikuwa chakula chaharaka nyumbani au shuleni. Kuna wakati pia napenda mkate wa kufuta au mkate wenye mbegu. Kwa sababu mbegu mbegu huongeza ladha na mwonekano mzuri. Mbegu unifanya hufanya mkate uwe na kuwa wakipekee na kufanya nijiskie kama nakula kitu cha tofauti kidogo. Kwa ujumla, napenda mkate kwa sababu ni rahisi kupatikana, unaladha nzuri na unaweza kuliwa kwa njia nyingi tofauti. Iwe ni mkate wangano, mweupe au wenyembegu. Mkate hunipa furaha ndogo lakini ya maana katika maisha ya kila siku.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni krisimasi kwa sababu ina maana kubwa sana kwangu kiroho, kijamii na kihisia. Ninapenda krismasi kwa sababu ni wakati wa familia kukutana pamoja. Ni kipindi ambacho ndugu na marafiki hukusanyika. Kushirikiana chakula, kucheka na kukumbushana upendo. Muda huu hunifanya nijisikie karibu zaidi na watu ninaowapenda. Jambo linaloleta furaha na amani kwa ya moyo. Pia napenda krisimasi kwa sababu ya mazingira yake ya shangwe na furaha. Kuna mapambo mazuri, nyimbo za krisimasi na hali ya kutoa na kusaidiana. Watu wengi huwa na moyo wa ukarimu na ni kipindi ambacho wengi huwa hufikiria zaidi kuwasaidia wengine. Hasa wale wenye mahitaji. Sababu nyingine inayofanya nipende Christmas ni chakula maalum. Wakati huu mara nyingi kuna vyakula vya kipekee ambavyo haviandaliwi kila siku. Kama vile nyamachoma, pilau, wali wa nazi na vitafunwa mbalimbali. Zaidi ya hayo krisimasi hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita na kupanga mambo mazuri kwa mwaka ujao. Ni wakati wa kushukuru kama yale niliyopata na kujifunza kutokana na changamoto nilizopitia. Kwa kifupi, sherehe ninayoipenda zaidi ni krisimasi kwa sababu inaunganisha familia, inaleta furaha, inahimiza upendo na ukarimu na hunipa matumaini mapya. Ni sherehe inayofanya nijisikie. Nijisikie kuwa maisha yana thamani na maana zaidi.